Mimi nahifatdi pesa kwa kupanga vizuri matumizi yangu ya kila mwezi. Kila mwezi huwa naweka sehemu fulani ya mapato yangu kwenye accounti ya akiba kabla ya kutumia zingine. Pia hupunguza matumizi yasio ya lazima kama ununuzi na vitu ambavyo ni si muhimu mara moja. Kwa mara mingi napanga bajeti ya kila siku au kila wiki ili kuhakikisha sina matumizi ya ziada.

Ndiyo, nimewahi kufanya. Yoga hunisaidia sana kupumzika na kuimarisha mwili pamoja na akili. Wakati ninafanya yoga, najisikia mtulivu na nafanya mazoezi yanayo ongeza nguvu, usawa na urejelevu wa misuli. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye amani baada ya siku ndefu.